Nimewahi kushiriki mashindano mengi sana. Haswa nikiwa shule ya msingi, nilikuwa nashindana mashindano ya kukimbia, yaani riadha. Nilikuwa shupavu, maanake nilikuwa natokea kuwa wa mbele zaidi kuliko wanafunzi wengine wote. Badaye nilianza mashindano ya mziki, nikaimba kwenye kwaya, nikaicheza michezo nyimbo za kitamaduni, na hapo ndio najua mimi napenda kushiriki mashindano.